Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Ingawa wakati mwingine ushiriki kucheza kwa burudani. Kutazama mchezo unipa nafasi ya kuforai ya ushindani, mbinu na vipaji vya wachezaji bila, kuchoka sana kimwili. Pia unifanya ni jisikie nimeburudika na kuungana na wengine wanaopenda michezo hiyo. Asa tunapotazama pamoja. Hata hivyo kucheza michezo mara chache, unisaidia kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya mwili. Kwa ujumla napata furahja zaidi ninapotazama michezo. Lakini pia nadhamini faida za kushiriki inapowezekana.

Chakula ninachakula mara nyingi mchana ni wali na mchuzi au samaki. Kwa sababu ni raisi kupika na kunipa nguvu za kufanya kazi baada ya asubuhi. Mara nyingi huchanganya na mboga za majani kama sukuma wiki au spinachi ambazo hutoa lishe bora. Wakati mwingine nakula ugali au chapati na nyama au maharagwe, kulingana na upatikanaji wa vyakula napendelea kula chakula cha mchana kilicho rahisi na chenye virutubisho vya kutosha. Kwa ujumla naweza sema chakula cha mchana huniweka nikiwa na nguvu, mtulivu na tayari kwa shughuli za baadae za siku.